Mnyama wangu wa kufugwa ni mbwa aina ya chiwawa mbwa huyu ni mweupe pepepe ana tabia nzuri kwani amefunzwa tabia njema na anajua kuishi na watu mbwa huyu huwa anabaki peke yake nyumbani na huwa analia machozi. Ninapoondoka kwenda mbali na yeye nampenda mbwa huyu sana kwa sababu yeye hunipa furaha wakati ninapokuwa na huzuni moyoni mwangu.